Mimi ninaamini sana kampuni ya Google kwa sababu bidhaa zao ni rahisi kutumia na inatusaidia sana katika maisha ya kila siku. Natumahi huduma zao kama vile barua pepe ya Gmail, ramani za Google Maps na injini yao utafutaji kupata habari mbalimbali. Ninaamini kuna mifumo yao ya ulinzi wa data, imara na kampuni hii inaendelea kufumbua teknolojia mpya zinafanya kazi zetu kuwa rahisi.